Kipawa nilichonacho ni uwezo wa kujifunza haraka na kuzoea mazingira mbali mbali. Jambo linalonissidia kushugulikia changamoto tofauti kwa ufanisi na kuendelea kuborosha ujuzi wangu kila siku. Nina kipawa cha kusikiliza na kuelewa watu. Kuchambua taarifa kwa imakini na kutoa mawazo yenye mantiki. Kulingana na hali halisi. Huku nikijitahidi kuwa mtulivu na mwenye nidhamu. Pia nina uwezo wa kupanga mambo kufanya kazi kwa bidii bila kusukumwa sana. Na kuwajibika katika majukumu niliopewa jambo linalonifanya niaminike kazini na katika maisha ya kawaida. Zaidi ya hayo, nina kipawa cha kujirekebisha kisaikolojia, kukubali makosa. Na kujifunza kutokana nayo ili nijijenge na kuwa bora zaidi siku hadi siku.

Mwalimu ambaye ninamkumbuka kutoka shule alikuwa ni mwalimu wa hisabati kwa sababu alikuwa na mchango mkubwa katika kunijenga kimaadili na kitaaluma. Hasa kwa namna alivyokuwa mkali lakini mwenye haki na mwenye kujali maendeleo ya wanafunzi wake alinifundisha umuhimu nidhamu kujituma na kujiamini hata pale mambo yalipoonekana magumu. Na maneno yake mengi bado naya kumbuka hadi leo kwa sababu yalikuwa na uzito na maana kubwa katika maisha yangu. Mbali na kufundisha darasani alikuwa mfano mzuri na uwajibikaji. Heshima na uvumilivu jambo lilinonifanya ni mthamini sana na kumwona kama mwalimu wa masomo na maisha kwa kijumla.

Nguvu zangu kazini ni kuwa mtu mwenye uwajibikaji, mwenye nidhamu, na ninae chukua majukumu yangu kwa uzito bila kusukumwa sana. Jambo linalonifanya nifanye kazi kwa umakini na ufanisi. Nina uwezo mzuri wa kushirikiana na wenzangu, kusikiliza maelekezo na kuyatekeleza kwa usahihi huku nikizingatia ubora wa kazi na muda uliopangwa. Pia nina nguvu ya kujifunza haraka kuzoe mabadiliku ya mazingira na kazi na kukabiliana na changamoto kwa utulivu badale ya papara. Hali inayoisaidia kazi kuendelea vizuri katika hali ngumu. Saidi ya hayo, nina uaminifu, ninazingatia maadili ya kazi na ninajitahidi kila mara kuboresha utendaji wangu. Ili kufikia malengo ya pamoja na ya timu ya taasisi.

Ili kuweka afya nzuri, ninajitahidi kula chakula chenye mchanganyiko mzuri wa virutubisho kama matunda, mboga, protini na wanga kwa kiasi. Huku nikiepuka kula ovyovyo mara kwa mara. Pia ninahakikisha nakunywa maji ya kutosha kila siku, ili mwili ubaki na nguvu na kufanya kazi vizuri. Ninapojipata na nafasi kufanya mazoezi mepesi kama kutembea, kufanya kazi za mwili au kujinyoosha ili kueka mwili katika hali nzuri na kupunguza msongo wa mawazo. Vile vile, ninazingatia kupata usingizi wa kutosha, kupumzika inapobidi na kuepuka tabia zinazoweza kuhatarisha afya yangu. Huku nikijitahidi kudumisha mawazo chanya na utulivu na wa akili kwa sababu afya ya mwili na akili huenda pamoja.

Mimi napenda kula ugali kuliko wali. Kwa sababu, hunishibisha zaidi na hunipa nguvu ya kudumu hasa ninapokuwa kizini yao kama nimechoka. Na pia ninaona unaendana vizuri na mboga au nyama, bali mbali. Ugali hunikumbusha mila na chakulacha nyumbani. Jambo linalonifanya nijiskie nipo sawa na nimetulia ninapokula ingawa wakati mgine hula wali kwa kubadilisha latha au inapopatikana. Moyoni bado ugali unabaki kuwa chaguo langu la kwanza kwa sababu ya urahisi wake. Ladha na namna unapionifanya nijisikie nimeshiba na mtu alie na nguvu.

Ninavyolea nywele zangu mara moja au mara mbili kwa mwezi kulingana na hali ya kazi na jinsi nywele zinavyokuwa. Kwa sababu napenda kuonekana nikiwa mnadhifu na mwenye mpangilio mzuri. Kuwa na nywele zilizopangwa hunifanya nijiamini zaidi na nijisikie nipo tayari kukabiliana na majukumu ya kila siku bila usumbufu. Pia huzingatia usafi wa kichwa kwa kuosha nywele mara kwa mara. Na kuchagua mtindo rahisi unaonifaa ili niweze kudumisha mwonekano mzuri bila kutumia muda mwingi au gharama kubwa.

Ninatumia muda wangu wa bure. Kupenda kutumia kwa mambo yanayonisaidia kupumzika kujijenga na kufurahisha akili yangu baada ya shughuli za kila siku kama vile kusoma taarifa mitandaoni kuangalia video zenye mafunzo au burudani na kusikiliza muziki unaonituliza. Wakati mwingine hutumia muda huo kufanya mazoezi mepesi kutembea na kufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani ili kuweka mwili katika hali nzuri na akili iwe huru. Pia napenda kutumia muda wangu wa bure, kuwasiliana na marafiki au familia, kubadilishana mawazo, kucheka na kujifunza kutokana na uzoefu wao. Jambo linalonipa nguvu ya kisaikolojia zaidi ya hapo. Kutumia muda wangu wa ziada kujitafakari, kupanga malengo yangu ya baadaye na kujifunza ujuzi mpya unaoweze kunisaidia kuboresha maisha yangu ya kazi na ya kijumla.

La sina ndege wa kufugwa kwa sababu nyumbani haina nafasi kubwa ya kuhakikisha ndege inakuwa salama na enye furaha. Na pia siwezi kuhakikisha itapata lishe na usafi wa kutosha kila siku. Ingawa napenda wanyama kuangalia wengine wakifuga ndege. Nimeamua kuwa bora kuangalia na kujifunza kuhusu wao mitandaoni au katika mazingira ya kifadhi kuliko kubeba ndege nyumbani. Hii pia inanisaidia kuepuka changamoto za kelele harufu na kazi za ziada zinazo husiana na kufuga ndege. Huku ni kibaki na uhakike wa kuzingatia ratiba yangu ya kazi na usafi wa nyumba badala yake naangalia ndege na wanyama wengine katika bustani au mitandao ili kujiburudisha na kujifunza bila jukumu lolote.

Kwa kawaida, mimi hukaa hadi saa nne au saa sita usiku kulingana na siku na majukumu niliyo nayo katika usiku huo. Kwa sababu napenda kumalizia mambo yangu kwa utulivu kabla ya kulala. Wakati mwingine hukaa muda mrefu kidogo nikitumia simu. Nikisoma taarifa, nikisikiliza muziki, au nikitafakari siku yangu ili nijipange kwa kesho. Hata hivyo, hujitahidi kutolala sana usiku wa manane kwa sababu ninatambua umuhimu wa usingizi mzuri kwa afya yangu, nguvu kazini na umakini wangu siku inayofuata. Ninapopata nqfasi, huweka mpaka ili nipate mapumziko ya kutosha na kuamka nikiwa na nguvu mpya na kuendelea na majukumu yangu ya kila siku.

Ninaboreshana na michakato ya kazi kwa kuanza kwa kuchambua kila hatua ya kazi kwa makini ili kubaini maeneo yanayoweza kuwa changamoto au yanayopoteza muda. Kisha nikapanga mbinu za kufanya kila hatua iwe rahisi yenye mpangilio na yenye ufanisi zaidi. Napenda kutumia teknolojia za ana zinazoharasisha kazi kama kutumia kompyuta programu za kupanga na kufuatilia kazi na mfumo wa kumbukumbu wa data ili kupunguza makosa na kurahisisha uratibu. Pia huwa na mawasiliano mazuri na wenzangu wa kazi. Kushirakiana na kukagua kwa pamoja utendaji wa kila mmoja ili kubaini mapungufu na kutafuta suluhisho pamoja. Wakati mwingine, hujaribu njia mpya kidogo kidogo. Nikifuatilia matokeo yake na kurekebisha ili kuhakikisha kila kitu kinaendelea vizuri bila kuchanganya mchakato mzima. Kwa njia hii, kazi inakuwa ya nisi.

Wakati wa likizo, ninajistawisha kwa kupanga mapema shughuli zangu, ili kuhakikisha napumzika na kufurahia muda wangu bila kelele au shinikizo. Nikiweka kipaumbele cha, kupumzika mwili na akili, hufanya mpango wa safari, mahali pa kutembelea au shughuli za burudani kama kutembea, kuangalia mahali pazuri au kushirikiana na familia na marafiki. Huku nikizingatia bajeti na muda, pia huwa na muda wa kujipanga nyumbani. Kama kupanga mapishi, kupanga nguo na kuhakikisha kila kitu kiko sawa kabla ya kuondoka au wakati wa likizo. Ili likizo iwe na hofu au msongo, zaidi ya hapo ninajitahidi kuacha kazi na mitihani ya kila siku kando. Nikiwa na akili safi, ili nipate pumziko kamili na kurudi kazini au shule kwa nguvu na motisha mpya.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku kwa sababu ina ladha nzuri rahisi kuandaa na inaweza kupikwa kwa njia tofauti kulingana na chakula ninachokitaka. Iwe ni kukaanga kuchemusha au kuoka. Pia kuku ni chanzo kizuri cha protini kinanipa nguvu na kufanya kazi vizuri na kutoa washiba mzuri bila kuwa mzito mwilini. Napenda pia jinsi inavyounganishwa vizuri na mboga, walli, ugali au chips. Jambo linalonifanya liwe chakula chenye kuridhisha na chenye urahisi wa kupika nyumbani au hata pale kazini. Wakati mwingine hula nyama nyingine kama ng'ombe au samaki. Lakini maoni bado kuku inabaki kuwa chaguo langu la kwanza kwa ladha. Urahisi na faida zake kwa kiafya.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza kwa sababu inarahisisha kufatilia taarifa. Kuandika ripoti, kusoma na kuchambua data na kuwasiliana na wenzangu au wateja haraka bila usumbufu. Pia kupitia mitandao ya habari barua pepe na zana za kupanga ratiba. Jambo linalonisa kuwa kompyuta inasaidia sana kuongeza ufanisi kazini na kupanga muda wangu vizuru. Wakati mwingine pia hufanya mambo ya burudani kama kutazama video za elimu au muziki. Kucheza michezo midogo midogo ya akili au kushirikiana mitandao ya kijamii. Lakini kimsingi, nguvu yake ni kufanya kazi na kujifunza iwe rahisi. Haraka na yenye tija. Kwa hivyo, kumpyuta ni chombo changu kikuu cha kazi, elimu na kujiburudisha kwa namna inayoweza kuunganishwa bila kupoteza muda au kupunguza tija.

Ndiyo, mimi ninapenda kulima bustani kwa sababu hunipa utulivu wa akili na kunifanya ni jisikie nimeunganishwa na mazingira ya kiasli. Jambo linalo nisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi kila siku. Kulima hunifundisha uvumilivu, uwajibikaji na kudhamini mchakato wa polepole na ukuwaji. Kuanzia kupanda hadi kuvuna na hilo hunipa furaha ya kipeke nina poona matokeo ya juhudi zangu. Pia napenda bustani kwa sababu hunisaidia kupata chakula safi kama mboga au matunda. Jambo linalochangia afya yangu na kupunguza gharama kidogo. Zaidi ya hapo kazi ya bustani hunifanya nifanya mazoezi ya mwili bila hata kutambua. Hunipa nafasi ya kujifunza kuhusu udongo, hali ya hewa na mimea. Hunifanya nijisikie mwenye tija hata wakati wa mapumziko.

Ndio ninapenda sana kupiga chombo cha muziki ingawa sifanyi mara kwa mara kwa sababu muziki hunipa furaha hunituliza akili na hunisaidia kueleza hisia zangu bila maneno mengi ninapopata nafasi ya kujifunza au kujaribu chombo kama gitaa au kinanda hujisikia nikipumzika na kuachilia mawazo ya kazi na changamoto za kila siku kupiga muziki hunifundisha subira nidhamu na umakini kwa sababu maendeleo yake yanahitaji mazoezi ya taratibu na kujirudia pia hunipa motisha ya kujifunza kitu kipya na kunifanya nijisikie nimejiongezea kipawa hata kama ni kwa kiwango cha burudani tu bado linafanya nidhamini zaidi sana na vipaji vya muziki katika maisha yangu ya kila siku.

Kitu ambacho kinanifanya ni furahi zaidi ni kuona matokeo ya jitihada zangu ya kitimizwa. Kama kazi nilioweka mbele kufanyika kwa ufanisi. Au mradi una au poenda vizuri. Jambo linalonipa hisia ya kuridhika na mafanikio. Pia ninapo furahia sana wakati nikiwa na familia na marafiki. Tukicheka, tukijadiliana na tukishirikiana kwanjia ya upendo na kuelewana. Kwa sababu hiyo ni furaha ya kweli isio na masharti zaidi ya hayo, jambo ndogo kama mda wa kupumzika, kusoma kitu kinachonipa maarifa mapya na kufurahia chakula nikipendacho lina nifanya nishike furaha ya haraka na kudumu kidogo, kwa ujumla furaha yangu inatokana na mchanganyiko wa mafanikio binafsi mahusiano mazuri na mambo madogo ya kila siku yanayo nifanya nijiskie nikiwa na amani na kurithika.

Chakula cha jadi ambacho ninachokipenda zaidi ni ugali na mboga za kienyeji. Kwa sababu ni chakula kinachonipa nguvu, kinanifurahisha latha, na kinanifanya nijisikie nimeunganishwa na tamaduni zetu za nyumbani. Napenda hasaa pale ugali unapoandaliwa vizuri, ukishikamana vizuri na mboga kama sukumawiki, kunde au mchicha. Jambo linalonipa ushiba mzuri bila kuwa mzito mwilini. Pia napenda jinsi chakula hiki kinavyoweza kushirikishwa na nyama au samaki. Jambo linaloongeza ladha na kuridhisha zaidi. Zaidi ya hayo, chakula cha jadi kinanifanya nijisikie nyumbani kuna hisia na amani na utulivu, na hunitia nguvu ya kuendelea na shughuli zangu za kila siku, kwa furaha na moyo wa shukrani.

Ndiyo ninapenda mziki wa jadi kwa sababu unanikumbusha utamaduni wetu historia na tamaduni za familia na jamii yangu. Na hunipa hisia ya furaha, utulivu na kuunganishwa na asli na mila zetu. Mziki wa jadi kunifundisha pia sababu ya kila shairi, ngoma au ala ya asli. Jambo linalonifanya ni juwe dhamani ya kila kipengele cha tamaduni zetu napenda kusikiliza nyimbo za jadi wakati wa sherehe hafla au hata nikipumzika nyumbani kwani hunipea raha ya kipekee na mara nyingi hunitia motisha ya kucheza kuimba au kujifunza zaidi kuhusu asili ya mziki wetu. Zaidi ya hayo, mziki wa jadi ni sehemu ya tambulisha wangu unanikumbusha thamani familia jamii na historia yangu na kufanya siku zangu kuwa na furaha na maana zaidi.

Ndiyo, mimi napenda hesabu kwa sababu hunifanya nifikiria kwa kina kupanga mawazo yangu kwa mpangilio na kutatua matatizo kwa nchia ya mantiki na nidhamu. Hesabu hunifundisha mvumilivu na umakini kwa kuwa kila tatizo lina hitaji kufuatua hatua kwa hatua hadi kufika jibu sahihi. Jambo linalo nisaidia pia katika maisha ya kawahida au kazini. Ninapofanya hesabu kujisikia kili yangu inachangamuka na kuimarika. Hasapale nina pofanikiwa kutatua swali linaleonekana ngumu muanzoni. Pia napenda jinzi hesabu zinavyo tumika katika mambo ya kila siku kama kupanga fedha kupima mda na kufanya maamuzi sahihi. Jambo linalo nifanya nizidhamini kama somo lenye mchango mkubwa katika maisha yangu kwa kijumla.

Wakati umeme unapokatika najitahidi kubaki mtulivu na kutumia muda huo kwa njia yenye tija au burudani. Badala ya kukasirika au kuchanganyikiwa mara nyingi hufanya mambo kama kusoma kitabu. Kupanga kazi zangu, kufanya mazoezi madogo ya mwili au kuzungumza na familia na marafiki ili muda usipotee. Pia hutumia nafasi hiyo kuangalia mazingira ya nyumbani kuhakikisha vifaa vyote viko salama. Mara nyingine hufanya kazi ndogo za nyumbani ninazoweza kufanya bila umeme. Zaidi ya hayo wakati mwingine hufikiria, kutafakari, na kupanga mipango ya siku zijazo. Jambo linalonisa kuwa hata bila umeme muda unaweza kuwa na tija na akili unaweza kuwa makini zaidi.

Kumbukumbu nzuri za shule, ni zile zilizoshirikiana na marafiki zangu, tukicheka tukijifunza pamoja na kushirikiana kwenye michezo na shughuli za darasa. Napenda kukumbuka siku za mashindano ya michezo, tamasha za shule, na wakati walimu walitupa changamoto za kufikiri, zinazotupa motisha. Kwani kila tukishinda kufanikisha jambo, tulijivunia na kujisikia sehemu ya timu. Pia pia nakumbuka siku za kawaida na kujifunza kwa pamoja hasa pale tulipokuwa tukisaidiana kuelewa masomo magumu hushirikiana bila ubinafsi na kuunda urafiki wa kudumu. Kila kumbukumbu nzuri ina hisia furaha. Mshikamano na mafanikio na mara nyingi hunikumbusha thamani ya nidhamu. Bidii na kushirikiana jambo linalonisa kuwa hii shule sio tu mahali pa kujifunza masoma. Bali pia ni sehemu ya kujenga utu na maadili.

Ndiyo, ninapenda kupiga picha. Kwa sababu hunipa nafasi ya kunasa kumbukumbu muhimu na kuonyesha uzuri wa vitu vidogo ambavyo, mara nyingi watu hupuuza katika maisha ya kila siku. Kupiga picha hunifanya niione dunia kama macho tofauti nikizingatia mwanga, mpangilio na wakati sahihi. Jambo linalonisaidia kuwa makini zaidi na mazingira yanayonizunguka. Pia hupata furaha ninapo piga picha za marafiki, familia au mandhari ya asili kwa sababu tena zaidi ya hapo upigaji picha. Jamba ambalo linalo nifanya nidhamini sana hii kama sehemu ya burudani na ukuwaji wangu wa kibinafsi.

Kwa kawaida, mimi huoga mara katha kwa siku au mara nne mara tano kabla kuanza kazi au shughuli za kila siku. Ili nijisikie safi, nikiwa na nguvu na akili safi. Wakati mwingine, ikiwa siku inakuwa ndefu au nafanya shughuli za mwili zinazoweza kunichosha, huoga tena jioni ili kuondoa uchafu na ujasho. Jambo linalonisa umuhimu wa usafi, binafsi na afya. Kuoga kunanisaidia pia kuwa mtulivu, kuondoa uchovu wa mwili na kujiandaa kwa mapumuziko au kazi zinazofuata kwa hali ya afya njema. Zaidi ya hapo, hujarebu kutumia sabuni na maji safi. Kuhakikisha sehemu zote za mwili, zinakaguliwa ili usafi usiwe tu kwa sura bali pia kwa afya ya ujumla.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege marachache, hasa wakati wa safari za kazi au familia. Na uzoefu huo, umenifundisha jinzi ya kupanga safari mapema, kuzingatia usalama na kudumisha nidhamu wakati wa usafiri. Safari kwa ndege hunipa na fasi ya kuona manthari ya mbali, kutafakari na hata kujipanga mawazo yangu kwa utulivu bila usumbufu wa kawaida wa barabara. Pia hupata furaha ya kipeke ni kiwa juu angani ni kifurahia mtazamo wa mji, mashamba na milima kutoka juu. Jambo linalo nifanya nijiskie tofauti na kupata motisha ya kuendelea na shuguli zangu kwa shauku. Zaidi ya hapo, kusafiri kwa ndege kuna nifundisha subira nidhamu na mda na umuhimu wa mpanglio mzuri. Kwa kuwa kila hatua ya safari kutoka kuangalia tiketi hadi kuingia kwenye ndege nahitaji utaratibu na makini ili kila kitu kifikie kama kiko kikamilifu.

Ndio mimi huvaa saa mara nyingi kwa sababu hunisaidia kufuatilia muda wangu vizuri na kuhakikisha kila jambo linaenda kwa mpangilio hasa kazini au pale ninapokuwa na ratiba yenye shuguli nyingi pia huvaa saa kama sehemu ya mitindo na muonekano mzuri kwani hunipaa hisia na nidhamu utulivu na kuwa tayari kushugulika na majukumu yote. Wakati mwingine huvaa saa rahisi yenye kazi za msingi tu. Lakini pia hujarebu kuchagua saa inayofaa na mechi na mavazi yangu au hafla ninayohuthuria. Zaidi hapo kuwa na saa kunanisaidia kuthibiti muda na ufanisi kuondoa kuchelewa na kunifanya nijisikie nikiwa na utulivu na amani ya akili pale ninapokubaliana na majukumu ya kila siku.